Tunazo vinywaji aina mbali mbali. Vinywaji vya baridi ambazo utaeza kutengeneza kwa matunda. Matunda aina mbali mbali. Kama vile matunda ya passion, matunda ya machungwa, matunda ya nanasi, matunda ya ndimu, matunda kama vile ndizi, matunda aina tofauti tofauti. Pia kunazo zile vinywaji vya baridi ambavyo huwa zimesha tengenezwa wanaziita juice au drinks huwa zimetengenezwa kwa kemikali ya aina tofauti tofauti huleta ladha ya matunda ambayo. Matunda au ladha yoyote ile ambayo unapenda. Hizo pia huwa ziko. Kwa hiyo, mimi kwa vinywaji, kama vile nimetaja. Kuna vinywaji aina mbali mbali. Na kinywaji sana, kile ninacho kipenda, cha kunywa wakati wa baridi. Una ni maji ya sharubati. Maji ya sharubati ambayo imechanganywa na kinywaji cha miwa ukaekwa tangawizi na ndimu. Haa huo huo maji huwa ni maji mtamu sana. Maji ya sharubati ya tangawizi ya juisi ya kinywaji cha miwa muwa ama miwa ambao umewekwa tangawizi ukawekwa ndimu au limao ukawekwa wakati mwingine wanaeka ile inaitwa mint hio ni maji ambayo ikiwa kinywaji ambacho kikisha tengenezwa ambacho kikiwa fresh tengenezwe alafu kiwekwe kwenye yokovu liwe baridi ukinywa hasa wakati kama huu wajua unaupenda zaidi sana.

Matukio ya kimataifa muhimu sana, kwa sababu kila taifa linategemea matukio ya mataifa mengine. Kwa nini nasema hivi? Kila nchi iko na mambo ambayo inafaa ina ambayo inaleta katika dunia. Kwa mfano, nchi ya ghana ni wako na mmea wa cocoa na wanaupanda kwa wingi kwa hivo, wakielewa soko liko aje la kitaifa, wanajua vile wanaeza kuuza cocoa yao. Sisi nao kama waKenya, tunao mimea kama vile, tunayo kama vile majani chai na kahawa. Na ni muhimu kuelewa soko za nje, wananunua vipi na wanauza vipi ile kahawa. Kwa hivyo, kwa kahawa au majani chai, kwa hivyo kufuata matukio ya kimataifa, inasaidia sana. Inasaidia pia kuelewa hali ya amani ambayo iko duniani. Kwa sababu, kukiwa kuna vita, inakuwa sasa zile nchi ambazo zinapigana, kuna vile zinaathiri, uchumi wa kimataifa. Kwaivo kama hufuati matukio huwezi kujua na ita inaeza kudhuru mataifa wengine vile wana kulingana na bidhaa ambazo wako nayo kwaivo ni muhimu kufuata matukio ya kimataifa. Itaonyesha sehemu fulani fulani kuna amani. Sehemu fulani fulani kuna shida fulani kuna vita. Kama vile kwa mfano ile vita ambayo imekuwa inaendelea baina ya Urusi na Yugoslavia. Kuna vile iliadhiri mambo ya kibiashara katika izo nchi na pia watu zingine ambao wamekuwa wakifanya biashara za kimataifa na izo nchi mbili. Kwa hiyo, matukio kwangu mi naona ni ya muhimu. Tena ukiangalia matukio ya kimataifa, unaweza kuelewa na kuona jinsi watu wengine wanavyoishi na kuona vile mambo yanafanyika katika nchi zingine. Kwa hivyo mimi ninapenda sana nifuate matukio ya kimataifa. Mambo yangu mengi ambayo nafanya nafanya nikiangalia katika macho ya kimataifa sababu najua dunia imekuwa kama nchi moja. Usipoelewa nchi zingine zinafanya nini utapotea. Hasa hususan wakati huu ambao biashara nyingi sana zinafanywa globally. Zinafanywa mambo mengi. Hata ukiangalia katika mambo ya hali ya anga ama hali ya hewa. Tunaelewa kwamba saizi kuna shida sana na mambo ya misitu ama mambo ya ozone layer. Kwa hivyo ukiangalia nchi zingine vile wana athiriwa inawasaidia hata nyinyi kujipanga kujua vile mtalinda nchi yenye na kuepukana na majanga ambayo yanaletwa kutokana na mambo ya ki mambo ya weather. Kwa hivyo, mimi napenda sana kupata matukio ya kimataifa, naeza zungumza sana kuhusu jambo ilo.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini huwa na yaandika kwenye google calendar yangu. Pia malengo yangu huwa na yaandika kwenye kitabu changu cha diary na huwa nazifuatilia kila wakati. Pia huwa na ya record katika simu iweze kunipatia notification ya kulingana na kile lengo ambazo vile nilizipanga.